Ninapenda kucheza, sababu kucheza inanipea inanipea nafasi ya kufanya zoezi. Kwa hivyo kucheza ni muhimu kuliko kutazama. Oo kama timiangu aishiriki, basi hapo ndo, ninatazama. Lakini ninapenda sana kucheza kuliko kutazama. Nikicheza basi ninapo usika katika mchezo hua ninahisi furaha sana ya ninajihisi nikosawa Kwa sababu nitakuwa na isaidia timu katika kushinda Ambelu hili ni jambo muhimu sana kila Kila mtu anaitaji anama nataka timu yake ishinde na basi ninapocheza, ninaakikisha timu yangu Nnaichezea vizuri ili kawel tukaweze kutoa ushindi na basi ushindi huo watimu na niwe nafrahia zaidi na zaidi ya So ninapenda sana kucheza kuliko kutazama.

Mama ndiye alinifunza jambo muhimu sana katika maisha. Mama alinifunza, kuheshimu kila mmoja, kuheshimu mkubwa, kuheshimu mdogo, kuheshimu wakati wangu, kuheshimu wakati wenzangu, kuheshimu kila mmoja. Hili ni jambo muhimu sana, ambalo mama aliweza kunifunza, katika maisha. Basi hivyo hata leo. Bado ninazingatia heshima. Ninazingatia heshima kwa mtu yeyote yule. Hata ninajiheshimu pia mimi mwenyewe naheshimu wakati. Hili ni jambo muhimu sana ambalo nadra sana mtu kuwa nalo. So nafanikia sana kufunzwa jinsi ya kuheshimu watu. Kuheshimu wakati, kuheshimu mazingira. Kuheshimu kila kitu ambacho. Kina kuja katika maisha yangu.

Sera muhimu katika kazi ni Code of conduct jinsi venye mtu anastaili kujibeba katika kazi Hii ndiyo sera muhimu sana katika Kampuni Hii inaoneshana kwa fanyi kazi vitu ambavyo anastaili kufanya wakiwa kazini vitu ambavyo anastaili kufanya wakiwa kazini Basi hivo kupelekea kukua na utaratibu fulani katika kaya katika hiyo kazi sababu hii inaonejana ni kitu gani mtu anasahili kufanya akiwa anafanyia kazi hii kampu ni jinsi geni anastahili kumba ni jinsi geni anastahili hata kufanya mawasiliano na wengine na ni jinsi geni ama ni wakati geni Anastahili kufika kwa kazi yea kwa vitu kama hizo hii ni muhimu sana ni muhimu sana na inasaidia wafanyi kazi Wawezi kufanya kile ambacho kina itajika katika kampuni Hivyo basi kupelekea good productivity kwa hiyo kampuni Kwa sababu mtu atakuwa anafanya jinsi ipafavyo And so hiyo ni muhimu sana katika kampuni Sera ya madili na utendaji kazi hiyo ni sera muhimu sana Amayo inafaa kwanza kila mtu anapuingia katika kampuni Haweze kuambiwa ama haweze kupewa tizete hizo hayo maadili ya kazi katika kampuni Hivo basi kupelekea urahisi wa mtu huyo kuoa mazingira ya pale kwenye kampuni na kufanya kile ambazo kinahitajika peke hake.

Kwanza kabisa mji niliozaliwa ni mji wa kinongo kaunti ya kwale nchi ni Kenya ambapo huu ni mji ambao ninaupenda sana kwa sababu ya utulivu wake Ninapenda anga ya mji huu na ninapenda pia utulivu ambao uko katika mji huu Mbasi hii inapelekea Kwa mtu anaiza fanya kitu chochote kile bila kutatizika Kwa sababu kuna uhuru, hakuna ujambazi Hakuna visa ambavyo vinatisha Mbasi kila moja hua Hanazingatia kile ambacho anapaswa kufanya Kwa wakati na hakuna migongano migo ngano Baina ya watu Kwa hiyo hiyo diyo kitu ambayo inafanya mshi wangu ama mahali kwenye nzaliwa kue kunapendeza zaidi Inapenda utulivu Inapenda utulivu na inapenda kwa huru wakati wote ule Hii ni pesi Napo kuwa na jambo niwe ninalifanya kwa wakati wenye mimi nataka hii na nisaidia sana na ninapenda amani nasababu mji wangu kona amani Basi hilo ndo jambo ambalo ninajivunia sana kuhusu mchi wangu ambalo nilizaliwa.

Hei, nina kumbuka vizuri michezo ambayo tulikuwa tunacheza tukiwa watoto Hii ni kitu ambayo kila nikikumbuka Basi ufanya niwe na furaha zaidi na hata nikiona watoto wengine wakicheza mwa nina kumbuka enzizangu nikiwa utotoni Atimae basi ninapata kufarahia sana na nina kumbuka kumbukumbu hii pindi nina poona watoto wa kicheza Inanirudisha nyuma, inanikumbusha jinsi na mimi nilivyo kuwa na kicheza Anikiwa utotoni. Nilikuwa nacheza na watoto wenzangu, mostly, wale wa majiirani Tulikuwa tunacheza pa moja na tulikuwa tunacheza Tunaeza cheza tukia subuhi mpaka jioni na bila hata yoyote kulia ama kukosana. Tulikuwa tunacheza sana vizuri Tulikuwa tunapenda sana kucheza kwa amani yana hiyo ndiyo imetupelekesha mpaka sayi Hatuja kwa na Tunapenda tukuishi kwa amani na kila mwaza sababu Nilijifunza amani, nikiwa utotoni, nikicheza pamoja na wenzangu Ilo ni jambo ambalo na likumbuka sana na nilichakifanya katika kumbu kumbu hii ambacho ni nakikumbuka Mwakati mwoja tulikuwa tunachezia moto na moto basi ukainea na kushika Kuenea katika nyasi zizokuwa kando kando mahali tulikuwa tunachazia na kuwanza kuchoma zika choma msitu, zikaenda mpaka zikachoma moto uka enda kuchoma shamba, la jirani, lukua na mahindi Basili ntule jambo ambalo nalikumbuka sana katika utotoni na uke jambo hili minajihisi na hatia sababu sasa Nilipo nchoma hiyo hiyo hiyo shamba la watu Mitalika mengangana kulima Basi huwa nanipea hatia Lakini bado huwa nina nimi, nina jikaza, nina jikaza Babado tunakumbuka sababu unasema tu ah huwa ulikuwa nini Uniko utoto na hatu kwa tunajua kuwa ingetokea kitu kama hiyo.

Naishi katika nyumba Si pamanent nitiliweze kwa kwa Mabati na kuta zake ni za Matope lakini kwa chumba ninachoishi kwa ndani nimeeka Nimeeka plasta ya nimeeka plasta kwa Kwa ukuta na pia nikaeka na flow ya hiyo ndo nyo ndiyo nyumba ninayoishi na ni kuuwa ikona rooms katha, ikona rooms 4, ikona rooms 4, then iko na veranda na chenyeim nakumbuka, ok nisikuhamia haswa lakini nilizaliwa katika eneo hili Hili ni eneo lenye nilizaliwa na sijahama mpaka wa leo isipokuwa tu ni masomo ya imenichukua huku na kule lakini badae nikapata fursa ya kurudi tena mahali nilipozaliwa na ninaendelea kuishi hapa ninachokipenda zaidi katika eneo hili ni ule utulivu uliyomo utulivu ambao huku katika eneo hili Hasa wakati wa usiku kumetulia tuli Hakuna kelele kumetulia basi hapo mtu anapata fursa nzuri sana ya kupumzika na hatimaye kuamka keshoye akiwa na nguvu mpya Hii ni kitu ambacho ninaipenda sana katika sehemu hii ambayo nilizaliwa Nahisi salama sana ninapotembea katika mji huu ama ninapotembea katika sehemu hii kwa sababu ninajua hakuna ujambazi na niko salama Ninatembea wakati wote ule ambao nitakuwa mimi mwenyewe ninajisikia kutembea pasi na uoga pasi na kuagopa kito chochote sababu kuna usalama ya na naihisi raha sana nikiwa ni naishi mahali hapa Kwa sababu ya uwa usalama tu Najua kuna lolote baya linaloweza kufanya nini kunitokea Kwa hiyo uwa nafraia sana Nafraia sana kuishi katika semu hii.

Nime amka saa kumi na mbili, Nilipo amka hiyo wakati nasi nikakuwa na mda kidogo wa kushukuru Mungu kwa ulinzi ambao amenipea usiku huo, Bada ya kushukuru nikafanya zoezi kidogo sana kwa ufupi na baada ya hapo basi Nikaanza kujitayarisha ili nikuje kazini. Yeah baada ya kujitayarisha ni kapata kikombe cha chai kwa mkate Nika kula alafu nika anza safari ya kuja kazini nilipo maliza nilipokuwa nimaliza kujitayarisha kabisa Yeah huwa ni napenda sana kutumia chai saa hii asubuhi Nina kuja kazini kwa baiskeli huwa niko na baiskeli yangu ambayo naitumia kila asubuhi ili kunifikisha maeneo ya kazi ni mejihisi furaha sana kuona siku mpya siku ambayo Sikutarajia kuiona Yeah so nimehisi sana furaha nilipojikuta Ninaisha asubuhi ya leo Yeah.